Ninawasiliana na wafanyakazi wenzangu kwa njia ya heshima, uwazi na ushirikiano mzuri. Mara nyingi mimi hutumia mazungumzo ya ana kwa ana kwa masuala ya haraka na simu au jumbe wa maandishi pale inapohitajika. Pia hutumia barua pepe kwa mawasiliano rasmi ya nayohitaji kumbu kumbu. Ninahakikisha naskiliza maoni yao kutoa mrejesho kwa heshima na kuuliza maswali pale nisipo elewa. Mawasiliano mazuri hunisaidia kujenga uhusiano mzuri, kazini, kuepuka migogoro na kuhakikisha kazi zinafanyika kwa ufanisi na kwa wakati.

Ndiyo, ninatumia teknolojia ya sauti mara kwa mara katika maisha ya kila siku. Kutumia simu au vifaa vya kidigitali kuwasiliana kwa kupiga simu, kutuma ujumbe wa sauti, au kutumia programu za mikutano ya mtandaoni. Teknolojia ya sauti uniraisishi ya kazi, hasa ninapoitaji mawasiliano ya haraka bila kuandika. Pia hutumia kusikiliza muziki, podcast na habari, jambo linalonisaidia kujifunza na kuburudika. Wakati mwingine hutumia amri za sauti kutafuta taarifa au kueka vikumbusho. Kwa ujumla teknolojia ya sauti unisaidia kuokoq muda, kuongeza ufanisi na kufanya mawasiliano yawe raisi zaidi katika shuguli za kila siku.

Mboga ninazo penda kula ni pamoja na sukumawiki spinachi mchicha na kabichi. Napenda mboga hizi kwa sababu zina virutubisho muhimu kama vitamini A, C na madini kama chuma na kalisiamu. Vinavyo saidia afya yangu. Hupenda mboga zikiwa zimepikwa vizuri na viungo vinavyo fanya ladha yake kuwa tamu bila kutumia mafuta mengi. Mara nyingi huzipika kwa kukaanga kidogo au kuziandaa kwa mchuzi wa nyanya. Pia napenda mboga hizi zikichanganywa na wali, ugali au viazi.